Ndiyo nimewai kununua tiketi za tukio mara kadha. Kila mara ninapofanya hivyo huwa nina hakikisha kwanza kuwa nimepanga ratiba yangu, vizuri, ili nisiwe na shughuli zingine siku ya tukio. Mara nyingi mimi hununua tiketi kwa njia ya mtandao kwa sababu nirahisi, haraka na pia huniruhusu kuchagua kiti au nafasi ninayo taka. Kununuwa tiketi hunipa hisia ya msisimiko na matarajio kwa sababu unajua nitahudhuria tukio maalum kama tamasha, maonyesho au mchezo wa michezo. Pia napenda kuhifadhi tiketi kama kumbukumbu wa saa kama tukio lililo kuwa la kipekee au la kufurahisha sana. Kwa ujumla, kununua tiketi za tukio hunifanya nisikie nimeshiriki katika jambo la maana, kunipa furaha, na pia hunisaidia kuunda kumbu kumbu nzuri ambazo, nita zikumbuka kwa muda mrefu. Hivyo basi, mimi hununua tiketi na kuhifadhi kwa usalama wa hali ya juu, na kungojea siku ambao nita itajika kusafiri kutoka maeneo moja hadi nyingine.

Wakati wa likizo, mimi nilistawisha kwa njia mbalimbali ili kuhakikisha nimepata mapumziko ya kweli kukuza maarifa yangu na kujijenga kibinafsi. Kwanza, napenda kuchukua muda wa kupumzika kwa kufanya shughuli zinazonipa furaha kama kusafiri, kutembelea marafiki na familia, au kuenda maeneo ya asili kama fukwe, misitu au milimani. Iyo hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kurejesha nguvu zangu. Pia likizo hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya mara nyingi mimi husoma vitabu kutazama makala za kielimu, na pia kujifunza ujuzi mpya mtandaoni kama lugha teknolojia au sanaa. Hiyo hunisaidia kukua kiakili na kuongeza uwezo wangu wa kufanya mambo tofauti. Zaidi ya hayo napenda kujitunza kiafya kwa kufanya mazoezi mepesi kutembea kula chakula, chenya afya na kupata usingizi wa kutosha. Hii hunifanya niskie mwenye nguvu, mwenye furaha na tayari kurudi kwenye shughuli zangu za kila siku na nikiwa na motisha mpya. Kwa ujumla, ninatumia likizo kama muda wa kujipenda, kujifunza na kujenga ili nirudi nikiwa na mawazo mapya, nguvu mapya na mtazamo mzuri wa maisha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Leonard Messi nampenda sana kwa sababu wa kipaji chake cha kipekee ustadi wa kudhipiti mpira na uwezo wake kufunga mabao kwa njia za kuvutia. Ana uwezo wa kupita wachezaji wengi kwa urahisi kutoa pasi nyerezi na kubadilisha mwelekeo wa mchezo kwa sekunde chache tu. Kitu kinachonivutia zaidi kuhusu Leonard Messi ni unyenyekevu wake uwanjani na pia nje ya uwanja. Licha ya kuwa mchezaji maarufu duniani, Leonard Messi bado anaonekana kuwa mwenyekevu na mwenye nidhamu. Pia naonesha juhudi kubwa kila wakati hata katika mechi ngumu sana anayocheza. Nakumbuka mechi nyingi za ajabu alizocheza leonard Messi lakini moja ninayoikumbuka sana ni alipofunga mabao ya kushangaza dhidi ya nchi ya ufaransa katika fainali ya elfu mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kikombe cha dunia. Na kuisaidia nchi yake kutoa ubingwa wa kikombe hicho cha dunia. Mechi hizo hunifanya nisimame na kushangaa kwa kile ambacho binadamu anaweza kufanya kwa mazoezi na kipaji. Ninapomwona Leonard Messi akicheza nahisi furaha msisimko na motisha hunifanya nipende mpira zaidi na kunitia moyo kufanya kazi kwa bidii katika maisha yangu. Kwa sababu anaonesha kuwa ndoto zinaweza kutimia kwa juhudi na nidhamu. Kwa ujumla, Leonard Messi ni si mchezaji mzuri tu, bali pia ni mfano mzuri wa mtu anayependa kazi yake, anaheshimu wengine na anafanya kila awezalo kuwa bora kila siku.

Mara nyingi mimi ninasikiliza mziki wa aina mbali mbali kutegemea hali yangu ya moyo ninacho fanya kwa wakati huu. Kwa mfano, ninapokuwa nataka kumzika au kupunguza mawazo napenda kusikiza mziki wa polepole na kutuliza kama vile nyimbo za mapenzi au mziki wa regea. Aina hii ya mziki hunifanya nisikie mtulivu, na kunisaidia kufikiria kwa utulivu. Nikiwa na nguvu au nikifanya kazi na taji umakini, mimi hupenda kusikiliza mziki wa motisha na kusisimua kama ipo, pamoja na afro bit. Mziki hunipa hamasa, hunifanya nisikie mwenye nguvu na hunisaidia kuendelea kufanya kazi bila kuchoka. Pia, hupenda kusikiliza nyimbo za kiswahili kwa sababu zinanigusa kihisia na mara nyingi hubeba ujumbe wa maisha mapenzi au matumaini. Kwa ujumla, mziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunifurahisha, hunifariji na hunisaidia kueleza hisia zangu hata pale ambapo maeneo yana nishinda.

Mafanikio ya kibinafsi ninayo thamini kazini ni yale na nayaonyesha ukuwaji wangu, juhudi zangu na mchango wangu kwa wengine. Kwa mfano, ninajivunia sana pale ninapo maliza kazi kwa wakati kwa ubora wajuu na bila makosa mingi. Hii unipa isia kuridhika kwa sababu najua nimetumia uwezo wangu wote vizuri. Pia ninatamani mafanikio ya kujifunza ujuzi mpya kazini kile ninapo pewa jukumu jipya au changamoto. Najitahidi kujifunza haraka na kuboresha uwezo wangu, ninapofanikiwa kufanya jambo ambalo awali ilionekana ngumu nahisi furaha kubwa na kujiamini zaidi. Mafanikio mengine muhimu kwangu ni pale ninapo weza kusaidia wenzangu au kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri, ninapo pata shukrani au pongezi kutoka kwa wenzangu au wakubwa wangu, unifanya nisikie kuwa ninathaminiwa na kwamba kazi yangu inamaana. Kwa ujumla, ninatamini mafanikio yanao nifanya nikue nijiamini, nijisikie mwenye dhamani na yanayo nisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku kazini na katika maisha kwa ujumla.

Ndiyo mimi napenda asali sana, asali tamu, asali ina aina ya ladha yake, nzuri sana ambayo unifuraisha. Kitu ninacho penda zaidi kuhusu asali ni kwamba ni ya kiafya kwa sababu ina viritubisho na usaidia kuimarisha kinga ya mwili. Mara nyingi mi utumia asali kwenye chai, uji na hata kwenye mkate badala ya sukari. Pia asali inisaidia sana ninapokuwa na kikohozi au koo linaniuma kwa sababu utuliza na kunipa na fuu. Kwa ujumla napenda sali kwa sababu ni tamu ni ya afya na ina faida nyingi kwa mwili wangu.

Mimi napendelea kusoma zaidi ingawa pia napenda kuandika, kusoma hunisaidia kupanua maarifa yangu kujifunza mambo mapya na kuelewa mitazamo tofauti ya maisha. Napokuwa nasoma vitabu, akala au hadithi nahisi kama nimesafiri kwenda ulimwengu mwingine na kujifunza kupitia uzoefu wa watu wengine. Kusoma hunipa msukumo hunisaidia kufikiri kwa kina na kuniongezea msamiati wangu. Hata hivyo, kuandika pia ni muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kutoa mawazo yangu, hisia zangu na ubunifu wangu. Ninapokuwa na jambo akilini au hisia zinazotaka kueleza kuandika, hunisaidia kujielewa zaidi na kupunguza mawazo mengi kichwani. Kwa ujumla napenda kusoma kwa sababu hunijenga kiakili, lakini pia nathamini kuandika kwa sababu hunirusu kujieleza. Vyote viwili hunisaidia kukua kujifunza na kuwa mtu bora zaidi katika maisha ninayoishi.

Mimi uwa napiga picha mara kwa mara, ingawa si kila siku. Mara nyingi mi upiga picha wakati wa matukio malumu kama sheree za familia, siku za kuzaliwa, safari, au ninapo tembelea mayeneo mapya yenye mandari nzuri. Pia mi upiga picha ninapoona kitu cha kuvutia kama machweo ya jua. Mazingira ya sili au jambo lolote linalo nifana nisikie mwenye fraa. Kwa kawaida ninaweza kupiga picha marakadaa kwa wiki asaa nikiwa na muda wa mapumziko au ninapotaka kuifadi kumbukumbu. Napenta kupiga picha wa sababu nisaidia kurekodi matukio ya maisha yangu, kukumbuka nyakati nzuri na kushiriki kumbukumbu hizo na marafiki au familia. Kwa ujumla kupiga picha ni njia yangu ya kuifadi historia ya maisha yangu, kwonyesha ubunifu wangu na kukumbuka nyakati ambazo sitaki kuzisahao.

Nguvu zangu kazini ni zile zinazo nifanya niwe na ufanisi. Utabiti na mchango. Mchango chana katika kila kazi nayo fanya. Kwanza kabisa ni na nguvu ya kujituma na kufanya kazi kwa bidii. Ina nisaidia kumaliza majukumu yangu kwa wakati na pia kwa ubora. Bila kushindwa, na changamoto zinazojitokeza. Pili, ni na nguvu ya kushirikiana na wenzangu kwa ushirikiano. Napo katika timu najua jinsi ya kuwasikiliza wengine kutoa mawazo yangu kwa heshima na kusaidia kutatua matatizo pamoja hufanya kazi iwe rahisi yenye furaa na yenye matokeo bora zaidi ya hayo ni na nguvu ya kubadilika na kujifunza haraka pale na napokutana na majukumu mapya au mbinu mpya kazini. Ina nisaidia kushughulikia mabadiliko kwa urahisi na kuhakikisha kazi inaendelea bila vikuwazo vikubwa. Kwa ujumla nguvu zangu kazini ni kujituma, kushirikiana na kujifunza haraka. Na hisi hunisaidia kuwa mfanyakazi bora, mwenye mchango, chanya na anaye thaminiwa kazini.

Rangi yangu ya kupendezwa ni buluu. Ninapenda buluu kwa sababu inanifanya nijisikie mtulivu mwenye amani na mwenye utulivu wake. Buluu pia hunikumbusha anga la juu na bahari ambavyo hufungua mawazo na kunipa hisia ya huru na upendo wa asili. Zaidi ya hayo, napenda buluu kwa sababu inaniweza kuakisi ubora, uaminifu na utulivu. Jambo ambalo ni muhimu maishani na pia kazini. Napenda kutumia rangi hii katika mavazi, vifaa, vya kazi na hata katika mahali ninapopumzika ili kunifanya nisikie vizuri na kuimarisha mtazamo wangu wa furaha. Kwa ujumla, rangi ya buluu ni rangi ninayopendezwa nayo kwa sababu hunipa amani ya ndani, msukumo na kumbukumbu nzuri ninapoiangalia.

Ninapo shughulikia kazi za dharura ninajitahidi kubaki mtulivu na kutumia akili zangu kwanza. Kazi ya dharura mara nyingi hujitokeza ghafla na zinaweza kusababisha msongo wa mawazo ikiwa mtu hawezi kudhibiti hali hiyo. Kwa hiyo, ninapo kabiliana dharura kwanza mimi huangalia hali kwa haraka. Kubaini tatizo na kupanga hatua za haraka za kuchukua. Baada ya hapo, ninachukua hatua kwa mpangilio na nidhamu kuhakikisha tatizo linalofuatwa kufanisi bila kuongeza hatari au kufanya makosa. Pia, ninajitahidi kushirikiana na wengine pale inapo hitajika. Kwani kazi za dharura mara nyingi, zinahitaji ushirikiano wa haraka na mzuri. Zaidi ya hayo najifunza kutoka na kila dharura baada ya kutatua tatizo wangalani nini kilifanywa vizuri na nini kinawezwa kuboreshwa. Ili kushughulikia dharura nyingine kwa haraka zaidi siku za baadae. Kwa ujumla, ninashugulikia kazi za dharura kwa utulivu, mpangilio na uangalifu. Na pia hata, ninakikisha kila hatua ninayo chukua inaleta suluhisho bora na haraka.

Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Ingawa mara nyingi napenda pia kuchunguza magazeti habari mtandaoni hunipa upatikanaji wa haraka na rahisi. Wataarifa za sasa kutoka sehemu mbali mbali duniani. Ninaweza kusoma habari za ndani za kimataifa michezo. Siasa na teknolojia kwa wakati moja bila kuhitaji kusubiri gazeti la karatasi. Zaidi ya hayo, habari mtandaoni hunipa uwezo wakuchambua na kulinganisha vyanzo mbalimbali, kuangalia mitazamo tofauti na kupata taarifa kamili. Pia, ni rahisi kushirikiana na wenzangu, au kuangalia maoni ya wengine kupitia mitandao ya kijamii au maelezo chini ya makala. Hata hivyo, bado napenda gazeti la karatasi kwa sababu linahisia malumu, linaweza kuwa sehemu ya utulivu. Likachukuliwa na kusoma pale nikiwa nasubiri au kupumzika. Lakini kwa ujumla kusoma habari mtandaoni kunanisaidia kuwa na ufahamu haraka. Kushirikiana na kufurahia taarifa kwa ufanisi zaidi. Kulinganisha na gazeti la karatasi.

Mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga wa kali. Mwanga wa kati hunifana nijiskie mtulivu vizuri na nikiwa na faraja kwa mwanga wa mkali mara nyingi. Mara nyingine huharibu macho husababisha kuchoka, haraka na kunifanya niskie kulia kwa muda mrefu. Mwanga wakati ni mzuri kwa kufanya kazi kusoma au kufanya shughuli za kawaida. Kwa sababu hutoa mwanga wa kutosha bila kuwasha macho sana. Pia hunifanya niskie vizuri kihisia kwa sababu ni mwanga unaolingana na mazingira yangu na hauoni kuwa mkali kupindukia. Na zaidi ya hayo, napenda kutumia mwanga wa kati, nyumbani na kazini. Kwani hunisaidia kuwa na utulivu wa akili kuzingatia vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa ujumla, mwanga wa kati ni bora kwangu kwa sababu, unalingana na afya ya macho yangu na unanifanya nisjiskie vizuri kila siku.

Mara nyingi ninaoga mara moja kwa siku mara nyingine asubuhi au jioni kulingana na ratiba yangu ya siku na shughuli nilizo nazo. Kuoga kunanisaidia kusafisha mwili kuondoa uchafu na uchovu na kunipa hisia ya utulivu na furaha wakati mwingine ikiwa siku ni yenye shughuli nyingi au nimepata jasho sana ninaweza kuoga mara mbili asubuhi na jioni ilikuwa safi na raha zaidi. Kuoga pia ni fursa yangu ya kupumzika, kufikiri na kupanga mawazo kuhusu siku yangu au kazi zinazofuata. Zaidi ya hayo, kuoga kunanisaidia kuboresha afya na ngozi, kuondoa bakteria na kunifanya njisikie vizuri, kimwili, pamoja na kihisia. Kwa ujumla, kuoga ni sehemu muhimu ya mpangilio wangu wa kila siku na hufanya njisikie mtulivu, safi na mwenye furaha.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale nilipo fanikisha jambo ambalo nilikuwa ni kifanyia kazi kwa muda mrefu. Ilikuwa ni safari, ilioja, changamoto, shaka na wakati mwingine kukata tamaa lakini sikukata tamaa nilijifunza kuwa mafanikio hayaji maramoja. Bali yanahitaji mvumilivu, bidii na imani binafsi. Kabla ya tukio hilo, nilikuwa na hofu ya kushindwa na nilijukuta nikijiuliza kama ningeweza kweli kufanikiwa. Lakini niliamua kujipa nafasi na kujaribu kwa nguvu zangu zote. Nilifanya juhudi kubwa, niliomba ushauri kwa watu waliokua na uzoefu na nikajifunza kutokana na makosa yangu. Siku tukio hilo lilipo tokea, nilihisi furaha, isiyoelezeka, nilijuona kama mtu mpya mwenye kujiamini zaidi. Na mwenye matumaini mapya. Tukio hilo lilinifundisha kuwa kila changamoto ni darasa na kila kushindwa ni hatua ya kwelekea mafanikio. Kwa ujumla, tukio hilo lilinibadilisha kwa njia chanyo, lilinifanya nijue dhamani ya subira. Kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa hadi leo tukio hilo hunipa motisha ya kwendelea kupambana na kufwata ndoto zangu bila uoga.